Mwalimu alinipigia jana. Anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Jee, ni kweli? Lazima nizungumze nae leo. Yee, anasema amefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema latofauti. Ninahitaji kuelewa ninini kinaendelea. Labda anacheza sana. Anasahau masomo. Nitamweleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri. Bila elimu, utakua na shida badae. Nitaka nae kesho jioni, tuangalie kazi yake pamoja, nitamsaidia kama hana elewa, watoto wanahitaji msada wa wazazi sio la wama.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

Je, kazi hii ndio nitakayofanya miaka mingi ijayo? Ninafikiria mabadiliko ya kazi. Napenda kazi yangu, lakini inaona hakuna maendeleo. Nimekua hapa miaka mitatu, bado nafanya kazi ile ile. Je, niombe kuhamishwa idara nyingine? Au nitafute nafasi umpya katika kampuni nyingine? Lakini kubadilisha kazi ni hatari. Hapa nimejua watu au mchakato. Ninajua kila kitu. Mahali pengine nitaanza mwanzo tena, lakini mshahara zaidi wanafasi ya kununua ni muhimu. Nina hitaji kufikiria kwa makini, labda ntazungumuza na manager wangu. Niyone kama kuna fursa ya maendeleo, niombe msada wakaribu yangu pia.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

Jee, niendeshe gari au nichukue basi? Gari linatatizo kubwa la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Nilazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha nisikosahau kitu chochote.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda boga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Adhi iko tayari. Nimeshali mia wiki ilio pita. Mvua itasadia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye au mbegu za aina nzuri. Zinaza sana. Muhimu huu ni rahama kwa kulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaamba watoto wanisaide kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri ya tatusadia familia nzima. Tutakuwa na chakula chakutosha.

Lazima ndibadilishe maisha yangu kidogo. Ninakula vyakula visivyo na afya sana. Naomba nianze kula matunda na boga zaidi. Nikunywe maji mengu kila siku. Sikunywi yakutosha. Daktali aisema maji ni muhimu sana kwa mwili. Ninahitaji pia kupunguza chumvi na sukari. Natabia ya kula chakula cha usiku. Hio sio nzuri. Nadhani nitaacha hiyo. Nielekee kulala mapema. Afya ni mali. Lazima nijitunze vizuri. Nitaanza leo. Sitasuburi kesho. Mwili wangu utanishukuru badae.

Saa saba asubuhi tayari, lazima niondoke nyumbani saa nane. Nimeoga nikavaa nguo, je, nimekula kitu, nadhani nitakula mkate na chai haraka, sina muda wa kupika kitu kikubwa. Nimeangalia ratiba ya leo, nina mambo mengi ya kufanya, mkomba wangu kwa wapi? Ah, uko mezani, nimetia kila kitu ndani, simu, funguo na pesa, nikiondoka sasa, nitafika kwa wakati. Gari linataka mafuta, ntanunua njiani, hebu niende haraka, trafiki itakua nyingi, siku njema inaanza na mpango mzuri.

Kazi inachukua muida mwingi sana narudi nyumbani saa nane jioni watoto tayari wamelala nafikiria siwezi kuendelea hivi familia yangu wanahitaji muda wangu pia wikendi nililala tu kwa ucho Tunatoka wapi hii? Naomba nionge na meneja kuhusu muda wa kazi labda anaweza kumaliza mapema siku mbili kwa wiki au kufanya kazi kutoka nyumbani siku moja teknolojia inaweza kufanya kazi popote. Lazima nipate usawa. Kazi ni muhimu lakini familia ni muhimu zaidi pesa haita tufaa kama mahusihano yameharibika nitafanya maamuzi makuu wiki hii.

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakuenda uwanjani karibu ya na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi, nitachukua maji, nisikauke, labda nitakutana na majirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima, nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema, nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu, Nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia njema.

Sijampigia amina kwa muda mrefu, naomba nimpigie leo Niangalie hali yake, yeye ni rafiki yangu wa karibu tangu shule Nimepitia mambo mengi pamoja, mwezi uliopita alikuwa mgonjwa natumai sasa amepona Labda tutakutana wikendi, tunywe tukae pamoja, tunaongea kila kitu bila aibu Ndiyo maana napenda urafiki wetu, marafiki wakweli ninadra sana, lazima tuwatunze Nitampigia baada ya kazi leo Tutapanga siku nzuri ya kukutana Tuzungumze kwa urefu urafiki ni hazina za thamani kubwa.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

Nina njaa sana, je nipike nini leo? Kuna wali na maharagwe hapo jikoni, au nipike pilau, lakini inachukua muda mrefu, nadhani nitafanya kitu rahisi tu chapati na mchuzi wa mboga. Navyuma, viyazi na karoti. Nitaongoza pilipili kidogo sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana, watafurahia, ninahitaji kwanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimeze.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Nihatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiangazia vitu usivihitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kunashuka tofauti kubwa Pia nisome maoni ya watu waliokishanunua Niseme kama bidhaa ni nzuri kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara Nitaji hadi.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

Kinachonichukuza ni tabia ya kukosa waminifu na heshima kwa wengine. Watu wanao danganya au kuwatharao wenzao huharibu husiano na kuleta mazingira yasiona amani. Heshima na ukweli ni msingi wa kuishi vizuri na kukishirikiana na watu tofauti. Pia sipendi watu wanao taka kuwajibika kwa matendo yao. Kukwepa majukumu au kulawumu mwingine badala ya kujirikebisha huonyesha ukomavu mdogo. Kwa maoni yangu, mtu anaye kubali kosa lake na kujifunza kutokana na alo hujijenga yeye binafsi na jamii ya kwa ujiumla.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia wazi na heshima Hasa kupitia whatsapp, barua pepe na simu kulingana na jambo linalohitajika Kwa masaula ya kazi, napendelea ujumbe ulio wazi na mfupi ili kupeuka, mkanganyiko na kukakikisha kila mtu anaelewa Pia nathamini kusikiliza maoni ya wengine na kutoa mrejesho kwa heshima mawasiliano ya mara kwa mara hunisaidia kushirikia vitu vizuri kutatua changamoto haraka na kudumisha mahusiano mazuri kazini.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua baada ya kunyesha. Harufu hii hunipa hisia ya utulivu na amani. Na hunifaa nihisi kama mazingira yote yamefanywa mapya. Pia hunikumusha nyakati za utoto na wakati wa kupumzika bila msongo wa mawazo. Zaidi ya hapo, harufu hiyo hunipa hisia ya matumaini na mawazo mapya. Kila mara mvua inaponyesha nahisi kama asili inanipa nafasi ya kuanza upya. Jambo linalonitia nguvu na kunifanya nijisikie vizuri kimaisha.

Kila asubuhi ni na utaratibu wa kunywa chai au kahawa kulingana na hali yangu. Nikihitaji nguvu ya haraka na umakini nachagua kahawa, hasa kabla ya kuanza kazi. Hunisaidia kuwa macho ya kujiandaa kwa shugli ya za siku. Wakati mwingine, hasa ni napotaka utulivu na pendelea chai ya maziwa au chai ya tangawizi. Chai hunipa muda wa kupumzika kidogo, kufikiria na kupanga siku yangu kwa utaratibu mzuri kabla ya kuendelea na majukumu mengine.

Kifaa cha teknolojia ambacho siezi kuhishi bila ni simu ya mkononi. Ninatumia kuwasiliana na familia na marafiki kupata taarifa mitandaoni na kufanya kazi za kila siku kama malipo na mipango. Zaidi ya hapo, simu hunisedia kusimamia maisha yangu kwa urahisi. Kwanzia kujifunza vitu vipya, hadi kuburudika ninapohitaji kupumzika. Kwa kweli, imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku.

Natumia kompyuta zaidi kwa kufanya kazi na kuandika, hasa kuandaa nyaraka, kujibu ujumbe na kufanya utafiti mtandaoni. Hunisaidia kuwa makini zaidi na kufanya mambo kwa haraka na kwa mpangilio mzuri. Pia huitumia kwa kujifunza na kupata taarifa mpya, kama kusoma, kutazama mafunzo au kujiboresha kitaalamu. Kwa ujumla, kompyuta ni kifa muhimu kinacho nisaidia kuangeza ufanisi katika kazi na maendeleo binafsi.

Kwa kawaida, sipendi sana kuzungumza kuhusu siyasa. Hasa katika mazungumzo ya kawaida. Kwa sababu mara nyingi huleta mabishano na hisia kali. Napendelea mazungumzo ya nayo jenga na yanayo leta uelewano badala ya mgawanyiko. Hata hivyo, nikiwa katika mazingira ya heshima na kusikilizana naeza kushiriki kujimula bila kubagua upande. Nikizingatia hoja na maendeleo ya jamii badala ya kubishana.

Gufu zangu kazini ni uwezo wa kushirikiana na watu kwa heshima, ufahamu wa haraka wa majukumu na kufanya kazi kwa umakini bila kukosa muda. Hizi zinanisaidia kushugulikia kazi mbalimbali kwa ufanisi na kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Kazi ni zaidi ninanguvu kushugulikia watu wenye tabia tofauti. Hii inanisaidia kuunda mazingira ya kazi yenye ushirikiano na amani. Na kufanya timu ifanye kazi pamoja kwa urahisi bila mikongano.

Ninapenda zaidi kununua vitabu na vitu vinavyo husiana na kujifunza. Hii ni kwa sababu kuninunulia kunisaidia kukuza maarifa yangu na kunipanua ufahamu wa mambo mapya kila siku. Pia napenda kununua vitu vya asili au vya kila siku vinavyo rahisisha maisha. Kama mavazi ya heshima, vifaa vya kuandika au vitu vya jikoni. Kwa kifupi, napendelea vitu vinavyo nisaidia kujifunza, kustarehe na kufanya maisha yangu ya kuwe rahisi zaidi.

Ndio, napenda kula popcorn. Hasa wakati wakutazama filamu au kupumzika. Inanifanya nihisi raha kidogo na ladha yake ya chumvi kidogo au utamu kidogo hunifanya niwe na furaha. Zaidi ya hapo, popcorn ni rahisi kula na haina shida nyingi. Hivyo nichaguo zuri wakati wakutafunwa, cha haraka na burudani ya nyumbani.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu na heshima. Kwani kiongozi anaye heshima na watu wake huongoza kwa mfano kufanya watu kumuamini na kumfuata kwa hiari. Aitha kusikiliza mawazo ya wengine na kushirikisha timu yake maamuzi ni sifa nyingine muhimu inayosaidia kuunda mazingira ya kazi yenye ushirikiano na amani. Zaidi ya hayo, kiongozi mzuri ana ujasiri wa kufanya mamuzi sahihi hata katika hali ngumu. Pamoja nuwabijibikaji na wadilifu katika matendo yake. Pia hujua kuhamasisha na kupeleka motisha kwa watu timu yake. Kuhakikisha kila mtu anafanya kazi kwa bidii kwa moyo moja jambo linalongeza mafanikio ya pamoja.

Wakati ninafanya kazi zaidi ni asubuhi kabla ya saa kumi. Kwa sababu akili yangu iko makini na nikiwa na nguvu za kutosha kufanya majukumu mbalimbali. Hiyo ndiyo kipindi ninayoweweza kumaliza kazi kwa haraka na kuwa usahihi. Pia napendelea kufanya kazi kwa makini mchana hasa pale kuna utulivu. Ili nishugulikie kazi zinazohitaji umakini zaidi. Kwa jumla napata ufanisi zaidi nikiwa na ratiba nzuri na muda wakutosha wakupumzika kati ya kazi yangu.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasikiliza kila mshiriki na kuthamini mawazo yao. Hii inafanya kila mtu kujisikia sehemu ya timu na kuhamasa kushirikiana kikamilifu. Pia, ninaweka mawasiliano mawazi na malengo ya pamoja. Kuhakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake na jinsi linavyo lisedia timu kufanikisha kazi. Kwa kufanya hivyo, tunaunda mazingira ya kazi yenye ushirikiano, heshima na fanikio pamo.

Naboresha mchakato ya kazi kwa kupanga majukumu kwa utaratibu unaofaa na kuhakikisha kila hatua inafanya kwa ubinafsi. Hii inasaidia kuepuka kuchelewesha kazi na kupunguza makosa. Zaidi, ninatumia zana za kidigitali na mbinu na kufuatilia za maendeleo. Kama kalenda, orodha za kazi au programu za kupanga ratiba. Pia napendelea kuzingatia maoni za wenzangu ili kuboresha njia za kufanya kazi kuhakikisha michakato inakuwa rahisi ya kwa haraka na yenye matokeo mazuri.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa kidogo. Nilianza kwa kujifunza misingi ya mizinga na chords rahisi. Kisha nikajaribu kuunganisha nyimbo za msingi. Ingawa bado siko mtaalamu, kupiga gitaa kunanifurahisha sana na kunisaidia kupumzika na kutoa hisia zangu kupitia mziki. Ni mojawapo ya burudani zangu zinazopenda kufanya wakati wa kupumzika.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto, hasa wakati wa baridi, maji moto hunifanya nihisi raha na utulivu, na pia hunisaidia kupumzika misuli baada ya siku yenye shugli nyingi. Zaidi ya hapo, kuoga kwa maji moto hunisaidia kuanza siku vizuri au kulala vizuri usiku, kwa sababu kuna punguza uchovu na kunifanya nijisikie safi na kupumzika mwili na kisa kiyoglojia.

Mimi ni mtuwa kwa muka mapema zaidi asubuhi akili yangu huwa makini kuna utulivu na naweza kupanga siku yangu vizuri kabla ya shugli kuanza huo ndio wakati ninafanya kazi kwa ufanisi zaidi Hata hivyo kuna nyakati chache ambapo nafanya kazi usiku hasa kama ninahitaji utulivu wa ziada au kumaliza jambo muhimu lakini kwa ujumla kwa muka mapema ndio kuna nifaa zaidi.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa kuu ya kubali kama fursa ya kujifunza na kuboresha kazi. Badala ya kuogopa au kukata mabadiliko najaribu kuelewa jinsi yanavio weza kusaidia kufanya kazi vizuri zaidi. Pia ninashirikisha wenzangu ili kila mtu aje na mawazo ya kuendelea na mabadiliko. Hii inasaidia timu kubadilika kwa urahisi, kudumisha ufanisi na kuhakikisha kazi inendelea bila usumbufu mkubwa.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai ya maziwa. Hunipa hisia ya utulivu na huchangia sana kupumzika baada ya shughuli nizoto au kabla ya kuanza kazi. Zaidi ya hapo, chai hunisaidia kuamka asubuhi kwa raha na pia ni kinywaji kinachopenda, kunywa wakati wa mazungumzo na familia au marafiki. Ni kinywaji kinachonipa raha na faraja kila wakati.

Zoea nzuri nililojenga ni kusoma kila siku, hata kama ni kwa dakika chache tu. Hili linasidia kujifunza mambo, mapya, kuongeza maarifa na kuboresha akili yangu kila siku. Pia nimejenga kuzoea la kupanga ratiba ya kazi kabla ya kwanza siku. Hili linasidia kuwa na mpangilio mzuri, kuepuka msongamano na kumaliza majukumu kwa wakati bila ya kuchanganyikiwa.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya heshima na kwa uwazi. Hii inasidia kila mtu kuelewa mawazo yangu vizuri na kumunda mazungumzo yenye tija. Pia napenda kusikiliza kwa makini maoni ya wengine na kutoa marejesho kwa njia ya heshima. Kwa kufanya hivyo, mawasiliano hayanakua yinyi ufanisi na yanachangia uhusiano mzuri sana na watu wakila aina.

Kwa upande wangu, ninapenda zaidi mbua. Nimnyama mwaminifu, anaye penda kucheza na huleta furaha sana na usalama kwa familia. Kama ningependelea kumlea, ningemlea mbua mdogo ambao ni rahisi kumlea. Kwa kirafiki na anaye weza kuendelea na maisha ya kila siku. Mbua hutoa urafiki wa dhati na husaidia kupumzika bada ya siku yenyewe shugli nyingi.

Kipawa changu kikuu ni kuwasiliana vizuri na kushirikisha wengine. Ninaweza kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kwa njia inayoeleweka, na pia kusikiliza watu wengine ili kuunda mazungumuzo yenye tija. Pia nina kipawa cha kushugulikia changamoto kwa utaratibu na utulivu, jambo linalo nisa uwezo wa kupanga kazi vizuri na kupata suluhisho haraka bila msongamo wa mawazo.

Ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kufanya mambo madogo ya kufurahisha pamoja na familia na marafiki. Mara nyingi hujumuisha chakula kizuri, mazungumzo mazuri na muda wa kucheka pamoja badala ya sherehe kubwa. Pia napenda kutumia siku hiyo kama fursa ya kutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo mapya. Ili kuanza mwaka mpya na maisha kwa ari na matumaini.

Kwa kawaida, ninakunywa takribani glasi sita au nane za maji kwa siku. Kulingana na shughuli zangu na hali ya hewa. Hii hunisaidia kudumisha mwili kuwa na unyevu, afya ya ngozi na nishati ya kutosha kwa shughuli za siku. Pia mara nyingine ninakunya zaidi ikiwa ninafanya mazoezi au wakati wa joto kubwa. Ili kuondwa uchovu na kuzuia upungufu wa maji mwilini. Hii ni tabia nzuri ya afya ninayohitaji kudumisha kila siku.

Ningependa kujifunza lugha mpya kama kifaransa au kihispania. Kujua lugha nyingine hunisaidia kuwasiliana na watu tofauti, kuelewa tamaduni mpya na kupanua fursa ya kielimu na kazi. Zaidi ya hapo, ningependa pia kujifunza kupiga guitar kwa ustadi zaidi. Hii ingekua burudani nzuri na njia ya kuonyesha hisia kupitia muziki. Jambo linalonifanya nipumzike na kujisikia vizuri kisaikolojia.

Wakati nina wasiwasi, napenda kupumzika na kutulia akili yangu kwa kufanya mambo kama kupumua kwa kina au kusikiza muziki kitulivu. Hii hunisaidia kuondoa hisia za msongo maumazo na kunifanya nijisikie vizuri kidogo. Pia mara nyingine, ninandaa ninaandika mawazo yangu au kuzungumza na rafiki kuaminika. Hii inasaidia kueleza hisia zangu kupanga suluhisho na kupunguza wasiwasi kabla ya kurudia kwenye shughuli zangu za kawaida.